Katika ulimwengu wa leo, unaobadilika kwa haraka, habari zina umuhimu mkubwa katika maisha yetu ya kila siku. Ninapata habari yangu wapi? Kuna njia nyingi za kuweza kupata habari siku hizi na ya haraka kutoka vyanzo vya jadi, hadi vya kidigitali. Kwanza, vyombo vya habari vya jadi kama radio, televisheni na magazeti. Bado ni vyanzo vya kuaminika. Kwa mfano, stesheni kama Citizen TV, KTN, KBC au NTV hutoa habari za ndani, na za kimataifa kwa wakati halisi. Hata hivyo, mimi sana sana napenda kutumia simu mahiri na mitandao ya kijamii kama Facebook na X kupata habari moja kwa moja kutoka vyanzo vya kimataifa kama Aljazeera. Pia, programu maalumu za habari kama Google News na YouTube huchanganya habari kutoka vyanzo vingi. Hivyo ninapata maelezo kamili. Napenda YouTube sana sana kwa sababu inanipatia video halisi kutoka kwa wanahabari wanaojitegemea. Kwa hivyo naweza kusikiza mitazamo tofauti kufuatia njia hii.

Kazi na timu isiyo pamoja kimwili inaweza kuwa na vizuizi kama tofauti za saa, matatizo ya mtandao na ukosefu wa mawasiliano ya moja kwa moja. Lakini kuna mbinu za ushirikiano zenye zinaeza kunisaidia kushinda vizuizi hivi. Kwa mfano, naweza kutumia programu za video na chat kama Microsoft Teams, Google Meet, Zoom na kadhalika kupanga mikutano ya kila wiki wakati unaofaa. Pia naweza kutumia Google Drive au GitHub kushirikisha kodi zangu za kuchambua data. Hivyo timu yangu inaweza kurekebisha uchambuzi wangu bila kusubiri barua pepe ndefu. Pia ninaweza kutumia Trelo awa Asana kuweka hatua za mradi kama kufundisha hesabu au kuhariri maandishi ya kiakademia ili kila mshiriki ajue jukumu lake.

Ninapenda kucheza na watoto, jibulangu ni hili. Kwa kweli sipendi kucheza na watoto, ingawa sina tatizo lolote na watoto kwa jumla. Ninawaheshimu na kuwaona kama sehemu muhimu ya jami. Tatizo sio wao, bali ni mimi na hulka yangu. Mimi ni mtu mtulivu, napenda kukapekee yangu, nikisoma vitabu, nikiangalia filamu, au nikifanya kazi zangu za nyumbani. Shughuli hizi hunipa utulivu na kunisaidia kupumzisha akili michezo ya watoto mara nyingi huwa na kelele nyingi na msisimko mkubwa mambo ambayo haya nipendezi kabisa katika eneo ninaloishi kulikua na kundila watoto wasiotulia waliokuwa wakicheza michezo ya mipira kwa makelele makubwa mbelela lango langu walikuwa wanapiga kelele, wanapiga mayowe na wakati mwingine mpira uliangukia mpaka kwenye getilangu. Ilifika hatua nikashindwa kupata amani nyumbani kwangu. Hali ilipokuwa mbaya zaidi niliamua kuhamia kwa wazazi wangu kwa muda ili nipate utulivu. Sababu nyingine ni kwamba kucheza na watoto kuna hitaji nguvu nyingi, subira na umakini wakihali ya juu. Mimi hupendelea kutumia nguvu zangu katika mambo ya utulivu na yenye mpangilio. Pia napenda mipaka binafsi na ratiba ilio tulivu. Jambo abalo huangumu kidogo unapokuwa kwenye mazingira ya michezo ya wato watoto.

Muziki gani unaosikiliza mara nyingi? Jibulangu ni hili. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki waluo. Hasa, aina za benga na ajawa ama ohangla. Mziki huu hunigusa kwa sababu unamizizi ya kitamaduni, unaujumbe mzito na unasimulia maisha halisi ya jami. Kwa upande wa benga na wafurahia sana wasani kama usito kale, Mazadijo, Marehemu Musajuma, Marehemu Ochenka Basele na Marehemu Owino Misiani. Kati ya ao wote, Owino Misiani ananivutia sana kwa sababu mziki wake hufundisha na kuburudisha kwa wakati mmoja. Nyimbo zake zina hekima, mafunzo ya kijamii na ukweli wa maisha. Wimbo wake BIM and BIM. Unaeleza kwa uwazi jinsi wanasiasa wachoyo hutumia nyadhfa zao kujinufaisha binafsi badala ya kufanya kazi kwa bidii kuinua maisha ya wanainchi wote bila ubaguzi. Unasikiliza, unacheka kidogo, lakini pia unatafakari kwa kina. Kuhusu ajawa au ohangla. Napenda kuona jinsi ulivyo badilika kadri miaka ilivyo pita. Ajawa ya zamani ilikuwa rahisi na ya jadi. Lakini ajawa ya sikuizi imechanganywa na ala za kisasa zaidi. Hii meufanya mziki ue mtamu masikioni na wenye ladha ya kipeke. Ni mziki unaukufanya utikise kichwa bila ata kugundua. Mbali na mziki waluo napenda pia kusikiliza mziki wa injili wa kisasa kutoka kwa wasanii wa magaribi kama Lauren Daigle na Don Moen. Muziki wao huni pafaraja, matumaini na utulivu wakiroho. Maneno yao ni mepesi kuelewa. Lakini ujumbe wake ni mzito na wakuinua moyo.